Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kushirikiana na watu na kutatua matatizo. Sababu kubwa ni kwamba jukumu hili hunipa fursa ya kutumia maarifa yangu ujuzi wangu na mawasiliano. Na ubunifu wangu ili kuleta matokeo chanya kwa kazi na kwa watu ninaofanya nao kazi. Kwanza kabisa napenda jukumu hili kwa sababu nifanya nijisikie nina dhamani kazini. Kila siku ninapokutana na changamoto mpya. Ninapata nafasi ya kufikiri kwa kina na kufuata msuluhisho. Changamoto hizi zinaweza kuwa na za kiufundi za kimawasiliano au za kupanga kazi. Lakini zote hunisaidia kukuza uwezo wangu binafsi na kitaaluma. Ninapofanikiwa kutatua tatizo ninahisi kuridhika na kupata motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Pili jukumu hili hunipa nafasi ya kushirikiana na watu tofauti. Tofauti kazini tunatoka kwa asili elimu na mitazamo tofauti kazini. Kupitia ushirikiano huu ninajifunza mengi kutoka kwa wenzangu. Kujadiliana mawazo kusikiliza maoni ya wengine na kufanya uamuzi wa pamoja kusaidiana kwa mtu anaye elewa mengine zaidi. Hii hunisaidia siyo tu kazini bali hata katika maisha ya kawaida. Tatu napenda jukumu hili kwa sababu linanipa fursa ya kujifunza kila siku. Dunia ya kazi hubadilika kwa kasi. Hasa kutokana na maendeleo ya kiteknolojia. Kupitia jukumu langu na lazimika kujifunza mbinu mpya. Zana mpya na njia bora za kufanya kazi. Hii hunifanya nisibaki nyuma na hunisaidia kujiendeleza kitaaluma. Ninaamini kuwa mtu anayejifunza kila siku huwa na nafasi kubwa ya kufanikiwa katika kazi yake. Aidha, jukumu hili hunisaidia kuongeza kujiamini. Kadri ninavyo kubaliana na changamoto na kuzitatua kwa mafanikio. Ndivyo ninavyo zidi kujiamini katika uwezo wangu. Kujiamini huku hunifanya nichukue majukumu makubwa zaidi na kuwajibika zaidi. Pia hunifanya niwe tayari kusaidia wengine pale wanapohitaji msaada. Jambo lingine linalofanya nipende jukumu hili ni mchango wake katika mafanikio ya taasisi na kampuni. Ninapofanya kazi yangu vizuri matokeo yake hayaishi kwangu binafsi bali hunufaisha timu nzima na taasisi kwa jumla. Mafanikio ya pamoja huniletia furaha kubwa. Kwa sababu najua nimechangia katika kufikia malengo ya pamoja.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Mimi binafsi ningependa kuwa na uwezo kubadilisha maisha ya watu kwa maarifa na mawazo chanya. Katika dunia ya leo, changamoto nyingi zinazo tukabili hazitokani na ukosefu wa mali pekee. Bali pia ukosefu wa maarifa, mwelekeo sahihi na matumaini. Kuna watu wengi wenye vipaji vikubwa lakini hawajui namna ya kuvitumia. Wapo vijana wenye ndoto kubwa lakini wanakosa mtu wa kuwaelekeza. Ndiyo maana ningependa kuwa na uwezo wa kuelimisha, kuhamasisha na kuwainua watu kifikra. Uwezo huu ungekua wa maana sana kwangu kwa sababu elimu na mawazo sahihi vinanguvu ya kubadilisha maisha. Mtu akibadilisha namna anavyo fikiri, anaweza kubadilisha maamuzi yake na hatimaye kubadilisha maisha yake. Ningependa kua mtu ambaye maneno yake yanatoa mwanga pale ambapo kunagiza la kukata tamaa. Kwa mfano, ningependa kuzungumza na vijana kuhusu umuhimu wa kujitambua, kufanya kazi kwa bidii na kutoogopa kushindwa. Wengi wetu tunaogopa kushindwa kiasi kwamba tunaamua kutofanya chochote lakini ukweli ni kwamba, kushindwa ni sehemu ya mafanikio. Kama ningekuwa na uwezo huu, ningewasaidia watu waone kushindwa kama somo, si mwisho wa safari. Pia ningependa kutumia uwezo huu kusaidia jamii kuelewa dhamani ya maadili mema. Katika dunia ya leo, tunashuhudia ongezeko la rushwa, chuki na ubinafsi. Kama ningekua na uwezo wakubadilisha fikra za watu, ningehimiza uaminifu, heshima na upendo kwa wingi. Jamii yenye maadili imara hujenga taifa imara. Zaidi ya hayo, ningependa kuwa na uwezo wakuwafanya watu wa amini ndani yao mwenyewe. Kuna watu wengi wanaojiona hawana dhamani, si kwa sababu hawana uwezo, bali ni kwa sababu wameambiwa hivyo maramingi. Neno moja la kutia moyo linaweza kumbadilisha mtu kabisa. Kama ningekua na uwezo huu, ningekua nikilitumia kila siku. Uwezo huu pia ungekua na mchango mkubwa katika elimu. Ningependa kuona wanafunzi wakijifunza si kwa hofu ya mtihani, bali kwa shauku ya maarifa. Ningewahamasisha waone elimu kama chombo cha kujikomboa, si mzigo. Elimu ikitumiwa vizuri, inaweza kupunguza umaskini, ujinga na ukosefu wa ajira. Ni muhimu pia kusema kwamba uwezo huu usingekua kwa ajili yangu binafsi, bali kwa manufa ya wengine. Uwezo huu kweli ni ule unaotumiwa kuwainua wengine. Kama ningepata nafasi ya kubadilisha maisha ya hata mtu mmoja tu, ningehisi nimetimiza lengo langu. Kwa kumalizia, uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kubadilisha fikra na maisha ya watu kwa njia chanya. Uwezo wa kuelimisha, kuhamasisha na kuleta jamii pamoja na kuleta matumaini. Nina amini kama kila mmoja wetu angejitahidi kuwa na athari chanya kwa wengine, dunia yetu ingekuwa pahali pazuri zaidi pakuishi.